Wakati ninapohisi wasiwasi, huanza kwa kutulia na kupumua taratibu kupumua ndani polepole, kushikilia sekunde chache kisha kutoa pumzi kitaratibu Hii hunisaidia kupunguza mvutano, waharaka na kurudisha umakini Baada ya hapo, hujaribu kujitenga kidogo na chanzo cha wasiwasi kwa kufanya jambo linalonituliza kama kutembea, kusikiliza muziki, wa taratibu, au kuandika mawazo yangu kuandika hunisaidia kuyaweka mawazo wazi na kuyaona kwa mtazamo mpana zaidi Pia, kuongea na mtu ninaye muamini hunisaidia sana kushirikiana, hisia, hupunguza mzigo Ikiwa wasiwasi unaendelea hujitahidi kupanga hatua ndogo ndogo za kushughulikia kilicho nitia wasiwasi Badala ya kufikiria kila kitu kwa pamoja Kwa jumla, ninashughulikia wasiwasi kwa kupumua, kujituliza, kuzungumza na kuchukua hatua ndogo ili kurejesha amani ya akili na kuendelea na shughuliz angu kwa utulivu.

Napenda lea kufa suruali kuliko skete. Kwa sababu suruali hunipa uhuru, faraja na ujasiri zaidi katika shuguli za kila siku. Ninapova suruali na jihisi huru kutembea, kukaa au kufanya kazi mbali mbali bila kujisikia ni mebanwa au kuwa na wasiwasi kuhusu mwonekano wangu. Hii ni muhimu sana hasa katika mazingira ya kazi au pale ni nabokuwa na ratiba yenye shuguli nyingi Pili, suruali ni rahisi na yenye matumizi mengi Naweza kuwa suruali katika mazingira tofauti kazini shuleni, matembezini, au hata katika hafla zisizo rasmi na bado, nikaonekana nadhifu na mwenye kujiamini Pia, suruali huendana kwa urahisi na ainambali mbali za mawazi ya juu kama mashati, fulana au makoti Jambo linalorahisisha kuchagua mavazi kila siku Zaidi ya hayo napendelea suruali kwa sababu hutua ulinzi zaidi na faraja kulingana na hali ya hewa Wakati wa baridi au upepo Suruali hunilinda vizuri zaidi Ikilinganishwa na sketi Pia katika mazingira ya nayohitaji kusogea sana au kufanya kazi za mikono Surwali huwa chaguo salama na lavitendo zaidi Hata hivyo, ninaelewa kuwa skiti pia zina uzuri wake na hufaa katika mazingira fulani au kwa watu wanao zipenda Lakini kwa upande wangu binafsi, suruali ndio chaguo linalo nipa faraja Yekimwili uhuru wakutenda na kujiamini Kwa jumla, napendelea suruali kwa sababu inaendana na mitindo wangu ya maisha, aina ya shughuli ninazofanya na inanifanya nijisikie huru na nikiwa mimi mwenyewe kila ninapuwa hitumia.

Ndio, napenda kutoa sadaka au michango. Kwa sababu ni naamini ni njia muhimu ya kusaidiana na kujenga jamii yenye mshikamano na huruma. Kutoa hakumanishi lazima uwe na vingi, bali ni kuwa na moyo wa kusaidia pale unapoweza. Hata mchango mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa mtu anaehitaji msaada. Mara nyingi, hutoa michango kulingana na uwezo wangu. Iwe ni pesa, chakula, nguo au hata mda wangu. Kuna nyakati ambapo kusaidia kuna maanisha kumsikiliza mtu kumpa ushauri au kushiriki nae kile kidogo nilicho nacho. Ninaamini msaada wa aina yoyote, unathamani, mradi unatoka moyoni. Kutoa sadaka pia hunifundisha unyenyekevu na shukrani hunikumbusha kwamba si kila mtu anafursa au hali nzuri maishani na kwamba kile nilichonacho ni baraka Kwa kutoa hujifunza kuthamini zaidi nilicho nacho na kuepuka ubinafsi au matumizi ya sio ya lazima Zaidi ya hayo kutoa michango hunipa furaha ya ndani na amani ya moyo kujua kwamba nimesaidia mtu, hata kwa njia ndogo, hunifanya nijisikie nimechangia kitu chenye maana, pia huimarisha mahusiano kati ya watu na hujenga jamii yenye upendo na mshikamano. Kwa ujumla, napenda kuoa sadaka au michango kwa sababu ni njia ya kutuonyesha utu huruma na uwajibikaji wakijamii. Ninamini jamii yenye watu wanaosaidiana huishi kwa amani zaidi na kila mmoja hunufaika kwa namna moja au nyingine.

Jambo la dini lililo muhimu sana kwangu ni imani na maadili yanayoongoza maisha yangu ya kila siku. Dini hunipa mwelekeo wa kiroho, unaonisaidia kuelewa maana ya maisha kusudi langu na jinsi ya kuishi vizuri na wengine. Kupitia imani, hujifunza kuwa na subira, matumaini na kumtegemea mungu hasa wakati wa changamoto. Moja ya mambo muhimu zaidi kwangu katika dini ni sela la maombi. Maombi hunipa nafasi ya kutulia, kujitafakari na kuwasiliana na mungu. Wakati wa maombi, huweka wazi shukrani zangu, maombi yangu na hata hofu zangu. Hii hunipa amani ya moyo na kunisaidia kuendelea mbele hata pale mambo yanapokuwa magumu. Pia, upendo wa kuwajali wengine ni jambo muhimu sana katika dini yangu. Dini hunifundisha kuwaheshimu watu wote bila ubaguzi. Kusaidia wanaohitaji na kuishi kwa uaminifu. Ninaamini kuwa kuishi kulingana na maadili ya dini. Si maneno tu, bali ni vitendo. Jinsi, jinsi ninavyowatendea watu. Ninavyofanya maamuzi na ninavyobeba wajibu wangu katika jamii. Zaidi ya hayo, dini hunisaidia kuwa na nidhamu ya maisha na mwongozo wa maamuzi. Inanisaidia kutofautisha mema na mabaya na kunikumbusha kuwajibika kwa matendo yangu. Hata ninapokosea, dini hunifundisha toba, msamaha na kuanza upya kwa moyo safi. Kwa ujumla, jambo la dini lililo muhimu kwangu ni imani inayonijenga kiroho. Maadili yanayoniongoza kimaisha na uhusiano wangu na mungu pamoja na watu wengine. Dini hunipa amani, matumaini, na nguvu ya kuishi maisha yenye maana na mwelekeo nzuri.